Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Unapenda kufanya kazi peke yako ama na wengine? Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Napenda kufanya kazi na wengine kama akina Hassan, akina Tony, kwa sababu tunafanyanganao, tunafanya nganao trading na trading iko karibu kujipa.